Katika mila na desturi za Kiswahili, ni muhimu kusema hapana kwa heshima ili usimkosee mtu au kumfanya ajisikie vibaya. Badala ya kusema tu hapana kwa ukali, unaweza kutumia maneno kama samahani, sitaweza, naomba unielewe, siwezi kufanya hivo, au asante kwa kunialika lakini sitaweza kushiriki. Pia unaweza kusema, ningependa kukusaidia lakini kwa sasa sina uwezo. Ninapo sema hapana, huwa ni nazingatia umri na nafasi ya mtu ni naezungumza naye. Kwa mtu mkubwa au mwenye heshima, ni vizuri kutumia maneno ya adabu zaidi na sauti ya utulivu. Kwa mfano, unaweza kusema, samahani, samahani sana, lakini kwa wakati huu sitaweza kufanya hivyo. Njia hii inaonyesha kwamba unaheshimu mtu hata kama hukubaliani na ombi lake. Kwa jumla katika utamaduni wa Kiswahili kukataa kwa staha ni muhimu kwa sababu husaidia kudumisha heshima mahusiano mazuri na amani kati ya watu.

Nina uzoefu mzuri wa kucheza ngoma na dansi, hasa wakati wa sherehe za shule na matukio mbalimbali ya kijamii. Nilipokuwa shuleni tulikuwa na shughuli za kitamaduni ambapo wanafunzi walishiriki kucheza ngoma za asili na dansi za kisasa. Mara mingi tulifanya mazoezi pamoja kabla ya siku ya sherehe ili kuhakikisha kwamba kila mtu anajua kutatua na mfuatano wa dansi. Nakumbuka kwamba sehemu niliyoipenda zaidi ilikuwa ya kucheza mbele ya wanafunzi, walimu na wageni kwa sababu kulikuwa na furaha na msisimiko mwingi. Ingawa wakati mwingine nilihisi aibu mwanzoni, mazoezi aliniwezesha kujiamini zaidi. Pia nilijifunza kwamba kucheza dansi kunahitaji ushirikiano, nidhamu na kufuata mdundo wa muziki. Wakati wa sherehe, muziki ulipoanza, kila mtu alifurahi na kushangilia jambo ambalo lilifanya mazingira yawe ya kuvutia zaidi. Kwa ujumla uzoefu huo ulinisaidia kudhamini utamaduni, muziki na umuhimu wa kishirikiana na watu wengine katika shughuli za kijamii.

Kama ningepata nafasi ya kuboresha jambo moja katika mji wetu, ningeboresha usafi na usimamizi wa takataka. Ningeweka mfumo mzuri wa kukusanya taka mara kwa mara na kueka mapipa ya kutosha katika maeneo mbalimbali ya mji. Tatizo la taka linaweza kufanya mazingira yawe machafu, kuziba mifereji na maji na kusababisha magonjwa. Pia ningehimiza wanainchi kutupa taka katika sehemu zinazofaa na kushirikiana na serikali ya eneo kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Ningependa pia kuwe na kampeni za mara kwa mara za kusafisha mita, masoko na maeneo ya uma. Kwa kufanya hivyo, mji ungekua na mazingira mazuri na yenye kuvutia zaidi kwa wakazi na wageni. Ninaona jambo hili ni muhimu kwa sababu usafi wa mazingira unaadhiri moja kwa moja maisha ya watu. Mjisafi husaidia kupunguza magonjwa, huboresha biashara na kufanya watu wajivunie mahali wanapoishi. Kwa hiyo, kama ningeboresha jambo moja tu, ningezingatia usafi na usimamizi bora wa taka.

Kazi ya msimu mashambani ni kazi inayafanywa katika kipindi fulani cha mwaka kulingana na shuguli za kilimo. Kwa mfano, wakati wa msimu wa kupanda, wakulima huwa na kazi nyingi kama kutayarisha mashamba, kulima, kupanda mbegu na kueka mbolea. Msimu wa mavuno unapofika, watu huhusika katika kuvuna, kuchagua mazao, kuyahifadhi na kuyapeleka sokoni. Kazi hizi mara nyingi huitaji watu wengi, hivyo wakulima wanaweza kuwajiri wafanyi kazi wa muda ili kuwasaidia. Kazi ya msimu ni muhimu kwa sababu huwapa watu nafasi ya kupata kipato hasi wakati wa mavuno au upandaji. Pia husaidia wakulima kumaliza kazi kwa wakati na kuhakikisha mazao hayaharibiki. Ingawa kazi ya mashambani inaweza kuwa ngumu kwa sababu inaitaji nguvu nyingi za mwili na kufanya kazi kwa muda mrefu ni kazi muhimu sana kwa jamii. Kilimo hutupatia chakula kama mahindi, maharagwe, mboga na matunda na pia hutoa maligafi kwa viwanda mbalimbali. Kwa hivyo, kazi ya msimu ya mashambani ina mchango mkubwa katika uchumi na maisha ya watu.